Kinachonifanya niwe na motisha kazini ni kuakikisha kuwa mwajiri wangu anafurahia kazi nayofanya. Na anapofurahia kazi nayofanya, kunalo ahadi ambaye utalipwa fedha zaidi ya mshahara wako wakati mwezi unapoisha. Ninaitaji fedha hii zaidi kwa kuwa wakati mwingine nina mahitaji mingi ambaye mshahara wangu hautaweza kukidhi. Hivi sasa nitahakikisha kuwa ninafanya kazi yangu kumrithisha mwajiri wangu na anaponipea pesa ya hii ntaezafurahi sana. Kinachonipa motisha zaidi kazini ni kuwa kuhakikisha nina rekodi nzuri. Wakati ambapo nitataka kutafuta kazi katika ofisi nyingine pahali pengine, wataweza kutazama rekodi yangu. Na iwapo rekodi yangu ni nzuri kutokana na kazi nilioyafanya mahali ambapo nilipokuwa. Wataweza kuniajiri hivi sasa sitaweza kuwa na wakati mgumu kutafuta kazi. Pia kinachonipa motisha kazini ni kuwa ninapenda kuishi na amani na wale ambayo nafanya kazi nao. Kufanya kazi vibaya au kutaka kuwachia wengine kazi ambayo ninafaa kuifanya. Itaweza kuleta chuki na kutufanya tusiweze kufikisha malengo yetu. Hivi sasa ninapenda kufanya kazi nzuri ili tuweze kuwa na amani na kuitimiza malingo yetu kazini.

Mvua inaponyesha mimea uweza kumea na wakulima huweza kupata mavuno mazuri hivi sasa kwa faida kutokana na kuuza mimea hii na wanao wategemea kutokana na mavuno hii huweza kupata chakula ambacho kitawatosha. Mvua pia inaponyesha kiwango cha maji katika mito na ziwa huongezeka hivi sasa wale wanyama ambao wanaishi majini huweza kupata maji zaidi na mazingira yao huweza kwa mazuri hivyo kuwafaidisha. Mvua pia huweza kupunguza hali ya ukame kwa kupunguza vumbi katika barabara. Wakati vumbi ni jingi, barabara huwa chafu na hewa huwa ambayo haivutii. Lakini mvua inaponyesha, mvua huweza kupunguza vumbi. Hii inakufanya.

Tabia nayopendo kwa watu wengine ni tabia kuwa na upendo. Upendo ni sifa ambayo utaweza kukusaidia kufariji wengine na pia kukufanya uisi kuwa umewasaidia watu wengine. Tabia nyingine ambayo nayopenda ni tabia kuwa mtu ambayo ni mvumilivu. Misemo usema kuwa mvumilivu hula mbivu hivi sasa unapokua mvumilivu utaweza kusaidika haraka na kwa njia inayofa na pia utaweza kujisaidia na kuweza kujua mingi zaidi kulingana na yale ambayo unayofanya. Tatu tabia ambayo ninayopendo kwa watu wengine, ni tabia kuwa kueza kushukuru kwa yale ambayo mtu amekufanya. Kuwa na roho ambayo uneza kushukuru mtu muingine kwa chochote kile amekufanyia, ni tabia nzuri, na utaweza kufanya yule ambayo anakutenda kitu fulani kuhisi kwa ambayo mekufanyia kitu kizuri, na ataweza pia kufanya hata zaidi ya vile ulivyo muweleza. Tabi ingine naupenda na watu nitabia ya kuwa mtu ambaye anatimiza ahadi zake. Kukua mtu ambaye ni muongo, nitabia mbaya kwa sababu watu ataweza kukuamini kwa chochote unachokisema hata kama utakua unasema kitu ambacho ni ukweli. Hivi sasa kuwa mtu ambaye unatimiza ahadi yako na unafanya yale unayosema ni tabia nzuri na itueza kufanya watu waeze kukuamini na kuweza kutaka kushiriki na wewe katika shuguli tofauti tofauti unayotaka.